Kwa kawaida naenda hospitalini mara chache kwa mwaka takribani mara moja hadi mbili si mtu wa kuugua mara kwa mara kwa sababu nahitaji kuishi maisha yynye uwiano mzuri kila mwaka napenda kwenda hospitali kwa ukuguzi na kwa kawaida ili kuhakikisha afya yangu iko sawa.

Ndiyo, napenda kuchora na pia kupaka rangi. Hasa pale ninapotaka kupumzika au kutoa mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Kuchora hunisaidia kuonyesha hisia ambazo wakati mwingine ningumu kueleza kwa maneno. Huku kupaka rangi kunipa utulivu na kusaidia kupunguza mawazo mengi. Sipaki rangi kwa ustadi wa ukitaalamu lakini nafurahia mchakato wenyewe kuchangua rangi kuchanganya na kuona picha ikikamilika taratibu.

Wakati nikona furaha najifurahisha kwa njia rahisi lakini zinazonipa kurithirika mwoyoni mara nyingi napenda kusikiliza muziki ninaopenda kuimba au hata kucheza kidogo ili kuachilia nguvu kachaya pia napenda kucheka na kuzungumza na watu wanaonijali kwa sababu kushiriki furaha na wengine hufanya iongeze zaidi.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu sana, kutembea hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kutuliza mawazo na kustafili na utulivu, wakati ninatembea najisikia huru na mwili wangu unapata mazoezi mepesi bila pressure kubwa, pia hunisaidia kupanga mawazo yangu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu Napenda zaidi kutembea asubuhi au jioni hasa mahali penye mazingira safi na njia rahisi lakini nzuri ya kujitunza kiafya na kiakili na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na utulivu zaidi.

Asubuhi kulikuwa na hewa baridi hasaa maineo juu ya jiji. Mchana kuna jua linalotokea kwa vipindi lakini halina joto kali sana. Kuna uwezekana wa mawingu kuonekana na manyunyu ya mvua nyepesi jioni au usiku. Kama iliokawaida Nairobi.

Na shughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kusikia kwa makini. Kwanza kabisa namruhusu mteja aeleze hitaji au tatizo lake bila kukatizwa kwa sababu kuelewa vizuri ndo kunasaidia kutoa usuluhisho sahihi. Najaribu kujiweka kwenye nafasi ya mteja ili kuelewa hisia zake na matarajio yake. Baada ya hapo na wasiliana na uwazi na lugha rahisi inayoeleweka. Nikitoa maelezo yanayoeleweka na hatua zinaweza kufuatwa.

Ndiyo, napenda mvua hasa ile ya manyunyu ya utaratibu, hunipa hisia ya utulivu kwa baridi, nzuri na hufanya nipumzike zaidi. Napenda sauti ya mvua inaponyesha, inasaidia kutuliza mawazo na kufanya nitafakali. Hata hivyo sipendi mvua ikizidi sana au kusababisha usumbufu kwa barabara kufurika kwa jumla mvua ni nzuri huleta uhai, husafisha hewa na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira.

Wakati wa baridi kali najitunza sana ili kudumisha joto la mwili. Kwanza navaa nguo za joto kama koti, sweta nzito, scarf na glovu na mara nyingine hula, hatimaye soksi na unene. Hii hunisaidia kuzuia baridi kuingia mwilini mwangu.

Mimi napendelea kufanya mazoezi asubuhi zaidi kuliko jioni. Asubui mwili bado umepumzika na nguvu za mchana hazijaanza kupotea. Hivyo mazoezi hunisaidia kuamka kuongeza nishati na kuanzisha siku kwa utulivu. Pia hunisaidia kuimarisha mwendo wa damu na kisaikolojia hunifaa nijisikie mzuri kwa siku nzima.

Nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kujijua kukubali na kufanya kazi na ya kuboresha kwanza na jitahidi kutambua maeneo ambayo siku imara yangu. Kama uharaka na kufanya uamuzi kushughulikia kazi nyingi kwa wakati moja au ujuzi fulani wakia kufu.

Ninaweka ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia ya mpangilio wa mikakati na unaoweza kufuatiliwa kwanza nazingatia malengo makuu ya mwaka kwa kazi yangu kisha nayagawanya katika malengo madogo ya kila mwezi ili ya sifae na wakati wa raslimali zinazo patikana.

Napendelelea mfumo wa android kwa sababu unampa uhuru wa kubadilisha na kubanisha kila kitu kwenye simu kama mwonekano wa skrini mpangilio wa programu zinazopatikana Android pia inanipa urefu wa m chagua la kifaa cha bei tofauti Hii inaweza kuwa ulingana na mahitaji na bajeti yake.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa kiswahili kwa kina zaidi au kichina kujua lugha ambayo inakunipa uwezo wa kuwasiliana na watu tofauti kuelewa tamaduni nyingine na kupanua ufahamu wangu wa duniani Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu ubunifu na kidijitali kama kuchora au kompyuta.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji moto hasaa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu maji moto husaidia kupumzisha misuli kuondoa uchovu na kutuliza mawazo pia hunifanya nijisikie nikiwa msafi na mwenye utulivu zaidi hata hivyo sipendi maji moto kupita kiasi napendelea ya wastani.

Ndiyo nimewai kujaribu baadhi ya chakula cha wageni na baadhi kinanivutia sana kwa mfano nimejaribu sushi kutoka japan ambayo ni tamu na ladha ya kipekee kwa sababu ya mchanganyiko wa samaki gafi wali pamoja na viungo vidogo kama wasabi na soya sauce.

Mimi natumia muda wa wastani mtandaoni takribani saa mbili hadi tatu kwa siku kulingana na shughli zangu mara nyingi muda huu hunisaidia na kuhusiana na kujifunza kuwasiliana na watu au kufanya kazi. Sijatumia muda mwingi sana kwa burudani tu ili kuepuka kupoteza muda muhimu na kutumia afya ya macho ya usingizi.

Ninakipawa cha kujifunza haraka na kuelewa mambo kwa kina, pamoja na kuandika na kueleza mawazo kwa uwazi, hii inasaidia sana katika kufanya kazi kwa ufanisi, kujibu maswali na kushughulika changamoto, pia ninakipawa cha kusta.

Napenda kula inje ya nyumba kwenye mikahawa, midogo na mitulivu. Hasa hile inayotoa chakula safi na cha nyumbani. Napendelea sehemu zilizo na mazingila mzuri, si kelele nyingi ili niweze kufuraia chakula kwa utulivu. Pia napenda kula kwenye restoranti, zinazojaribu chakula tofauti, haswa za kimatamaduni au za kigeni.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa muendo wa mwili na ubunifu wa kiakili kila subuhi napendelea kufanya kutembea au kuimba kidogo pamoja na kuonyesha mwili ili kuamuka vizuri na kuongeza nishati ya siku nzima hii unisaidia pia kuimarisha mifupa misuli na mojyo.

Mimi mimi napiga picha mara chache sio kila siku kawaida napiga picha wakati kuna tukio maalum. Manthali mzuri au kinachonivutia si mtu wakupiga picha kila wakati mbali napenda kuhakikisha picha inapochukua zinaamaana na kumbukombo.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza ninajitambua na kukubali kwamba siwezi kufanya kila kitu peke yangu. Kisha ninauliza msaada kwa njia ya heshima na wazi. Nikiambia hasa ni wapi nahitaji msaada na mtokeo gani yanayo nitarajia.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, napenda tamasha hasaa zile muziki za moja kwa moja kwani hunichanganya na kunipa burudani nishati na hisia za pamoja na watu wengine, hali tamasha mwanga na kelele ya mapenzi wa muziki hunifanya nijisikie furaha na msisimko mkubwa.

Napenda kula mboga mbali mbali hasa zile zilizo freshi na zenye rangi nyingi kwa sababu zina virutubisho na kusaidia mwili kwa afya njema mboga ninazopenda zaidi ni skumawiki spinaji karoti blokori pilipili hoho.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bluu. Napenda blue kwa sababu inatoa utulivu na amani, na husaidia akili kupumzika. Pia ni rangi, inaopendeza kwa macho na inaeza kuwashiria ulimwengu, mawingu, maji ambayo hunipa hisia na huru za utulivu. Zaidi na hiyo blue ni rangi inayofaa kwa mazingatio ya kazi, kujifunza na ubunifu.

Kwa kawaida sipendi aina mmoja ya nyama zaidi ya nyingine lakini ninaona nyama kwa sehemu ya lishe yenye proteini muhimu kwa mfano nyama ya kuku ni rahisi kula na haina mafuta mengi kuku nyama ya samaki ikiwa na faida za afya kama omega 3 nyama ya ngombe pia ni tamu lakini hupaswa kula kwa kiasi ili kuepuka afya hasi.

Kwa kawaida napendelea upepo, wa kawaida kuliko kutumia AC, upepo wa asili hunipa hali ya utulivu na hunifanya nijisikie huru zaidi, hasa wakati wa jioni na asubuhi, pia hunisaidia kuokoa nishati na rafiki wa mazingira, napenda kufungua madirisha ili hewa safi iingie na kuzunguka vizuri ndani ya nyumba.

Mimi napendelea msimu wa vuli zaidi kuliko mengine vuli hutoa hali ya utulivu si joto sana na si baridi sana na huleta hewa safi ya kupendeza msimu huu pia unakuja ni mathari mzuri miti na maua yakiwa vizuri na wakati mwingine mvua nyepesi hufanya mtu ajisikia utuli.

Kila siku natumia zana za digiti ambazo hunisaidia kazi zangu na mawasiliano kwanza napendelea kutumia simu yangu kwa mawasiliano ya haraka kama barua pepe ujumbe wa maandishi na mitandao ya kijamii pia napenda kutumia kompyuta au laptop kufanya kazi kubwa zaidi kama kuandika.

Ndio, napenda kupika haswa kwa nyumba, kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujaribu ladha tofauti. Napenda kuandaa chakula changu lakini chenye lishe nikizingatia usafi na mpangilio mzuri jikoni. Kupika hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu kwa sababu hunifanya nijikite mwenyewe hatua moja baada ya nyingine.

Ndiyo napenda kutembelea miji mbalimbali duniani hasa ile ina utamaduni wa kipekee manthari mzuri kwa mfano napenda maji kioto mjini japan kwa sababu ya mchanganyiko wa kiasili wa historia au paris kwa kuwa na sanaa majengo ya kihistoria.

Napenda juisi ya matunda yenye ladha safi na asili. Kwa mfano juisi ya machungwa, mojawapo ya napendelea kwa sababu ni tamu, yenye vitamin C nyingi na hutoa nguvu ya haraka mwilini. Pia napenda juisi ya zabibu au apple kwa sababu ni nyepesi, haina sukari nyingi na hufanya nijisikie safi.

Kwa kawaida napendelea chai kuliko kahawa, chai hunitoa hutoa hali ya utulivu na ni rahisi kuandaa haswa ikiwa ni chai ya asali au yenye viungo kama tangawizi au mdalasini. Napenda pia chai kwa sababu inaweza kuweka wakati wama pumziko ikisaidia kupumzisha akili na kufikiria vizuri.

Ndio natumia mtandao ya kijamii lakini kwanjia makini na yenye malengo natumia mjukua kwa vile whatsapp instagram na linkedin kuwasiliana na marafiki familia au pia kazi lakini sipo mtandaoni kila wakati na nangua muda angu ili kuepuka kupoteza muda.